Ninatamani kusikiliza mziki leo. Ni ya inagani inafaa labda mziki wazamani. Ule wababu zetu. Kuna nyimbo mzuli za tarabu. Zinaburudisha moyo au nisikilize rumba. Inafrahisha na kunifanya nitake kucheza. Ninamkusanyiko mzuli wa nyimbo kwenye simiyangu. Nitachagua wimbo wakupendeza. Ni usikiliza ukijirudia. Muziki unanguvu ya kubadilisha hari ya moyo, ukiwa na huzuni. Muziki unakuondolea, ukiwa na furaha, unakuongezea. Leo ni nahisi vizuri, nitacheza kidogo tu nyumbani, hakuna mtu anaona, nita furaia bila aibu.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

Jioni hii nitaona nini, kuna filamu mpya kwenye runinga, au nisikilize mziki tu, labda niangalia matangazo ya mchezo, kuna mchezo wa mpira kesho, ninapenda kuona timu yangu ikicheza, watoto wangetaka kuona hadithi ta katuni, wanafuraia sana, tunaweza kuangalia pamoja. Halafu watoto walale. Baadaye nitakuwa na muda wangu. Niangalie filamu nyingi. Nina filamu katha sijasoma bado. Nadhani usiku huu tutafurahia burudani nyumbani. Ni vizuri kulala mapema pia. Kesho ni siku ya kazi.

Asubu itayari, lazima ni amuke nianze siku. Leo ni siku nzuri. Naona jua linaangaza. Je, ni chukue chai au kahawa? Nadhani kahawa itanisaidia kwa muka vizuri. Bada ya kuoga, nitavaa nguo gani? Yule shati ya bruu au nyekundu? Nafikiri, bruu ni bora kwa leo. Nina mukatano saa nne lazima nijiandae mapema. Hebu niangalia maelezo ya jana ni siku mbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakuwa nzuri tu.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

Mvua inanyesha sana leo. Sauti yake kwenye dhali inanitulia. Nitatoka nje au nikainjumani. Nadhani kukaindani ni bora. Mvuwa haita isha haraka. Nitakunjua tu hapa nipike chai ya moto. Kuna vitabu katha sijasoma. Sasa ni wakati mzuri. Watoto wanacheza chumbani. Wanafurai na mvuwa. Wanasema wanataka kwenda nje. Waangamize maji. Lakini ni baridi sana nitawasomea hadithi badala yake. Siku za mvua ni za kupumzika na familia nitayarishe chakula cha moto kwa jioni. Watoto watapenda baridi. Kama hii inaitaji supu ya moto.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

Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimesha rima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye anambegu za aina nzuri. Zina zaa sana. Msimu huu ni rahima kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakua na chakula cha kutosha.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

Nahitaji kupumzika kidogo, wiki hii imekua ngumu sana, nitakaa nje kwenye baraza, nichukue hewa safi, anga ni nzuri leo, kuna mawingu, nitakunjua mikono na miguu, mwili unauma kidogo, labda nitanywa chai ya moto, kupunguza msongo wa mawazo, nitazima simu yangu kwa muda. Siwezi sikia kelele za baridi au upepo. Wakati wa kupumzika ni muhimu kama wakati wa kufanya kazi. Naomba niwe kimya tu nisikize sauti za asili. Ndege wanaimba upepo unavuma taratibu. Hii ndiyo amani ya kweli.

Nimesikiliza habari za leo asubui. Kuna mambo mengi ya nayotokea nchini. Selikali inasema watajenga barabara mpia kwenye mkua wetu. Hiyo ni habari njema. Barabara za sasa ni mbaya sana. Pia wamesema bei za mafuta zimepungua kilo. Itasaidia watu wengi. Nauli za basi zitashuka. Lakini bei za vyakula bado ni juu sana. Wakulima wanasema mvua haikutoa mwaka huu. Ni jambo la kusikitisha. Na tumaini msimu ujao utakuwa mzuri zaidi. Habari za dunia zinaonyesha mambo mengi ya naendelea niombe amani iwe duniani kote.

Simu yangu inaongeza muda wangu mwingi sana. Naangalia kila dakika. Labda zaidi. Naangalia barua pepe. Habari na mitandawe ya kijami. Nitabia mbaya. Ninajua. Lazima nipunguze muda huu. Na thani saa tatu kila siku ni nyingi saa. Nitazima tangazo za kutoka kwa program zote. Nitaacha kuangalia usiku kabla ya kulala. Muanga wa simu unanikataza kulala vizuri. Nitaweka simu chumba kingine, nitatumia saa ya kawaida badala ya saa ya sim. Naomba kuzingatia zaidi ulimwengu wakweli. Watu wanautuzunguka ni muhimu zaidi kuliko wale kwenye sim. Nitabadilisha tabia hii.

Lazima niandae orodha ya mahitaji ya wiki nzima. Tunahitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Mboga zinaitajika kila siku. Nitanunua kabeji, karoti na vitunguu. Nyama kwa wiki moja. Nadhani kilombili zitatosha. Samaki pia ni mzuri, tutakula siku mbili au tatu, mayai ni muhimu kwa watoto. Nitanunua rundo moja, matunda kwa watoto. Machungwa na maembe yako sokoni sasa. Je, nina pesa za kutosha? Hebu ni hesabu. Labda shilingi elufu kumi zitatosha. Nikienda asubuhi mapema, nitapata vitu vipya na bei nzuri.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

Kazini kuna msongo sana leo. Kila mtu anatembea huku na huku. Kuna tatizo la kitarakimu katika mfumo wetu. Wote tunajaribu kutatua. Lakini hatujaelewa chanzo. Meneja wangu anauliza kila dakika tano. Nini kinaendelea? Najibu pole. Sijui zaidi ninahitaji muda wa kufikiria. Lakini msisitizo wanaonipa unazidi. Nitachukua pumziko kidogo, nifike kisimani ninywe maji. Labda akili itakua wazi baadaye, niombe mwenzangu anisaidie kuangalia kazi za watu wawili ni haraka zaidi. Natumaini kesho mambo yatakua bora, leo ni siku ya changamoto tu.

Saasaba asubu itayari, lazima ni ondoke nyumbani saa nane. Nimeoga na kuvaa nguo, je, nimekula kitu, na thani nitakula mkate na chai haraka. Sina muda wakupika kitu kikubwa. Nimeangalia ratiba ya leo, ninamambo mengi ya kufanya. Mukoba wangu uko wapi? Aaa, uko mezani. Nimetia kila kitu ndani, simu funguo na pesa. Nikiondoka sasa, nitafika kwa wakati. Yani, gali linataka mafuta, nitanunua njiani, hebu niende haraka, trafik itakua nyingi, siku njema inaanza na mpango mzuri.

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Inamiti mingi. Nitachukua maji nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikua mka mapema. Nathani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia nzuri.